Kazini mimi huwa napendezwa sana na hali ya kuwa kiongozi napenda ninapopewa kazi niweke kipaumbele nifanye hiyo kazi kwa makini mno niwe wa kwanza na jambo lolote linapotokea niweze kuwasilisha mawazo yangu kwa urahisi na njia nzuri.

Napenda kutazama kandanda ni mchezo ambao unachezwa na wachezaji wakiwa kwenye uwanja wanakimbiza mpira na wa watu kama hivi kumi hadi ishirini hivi huwa na timu mbili a na timu cha ambazo huwa wanashindana kwa kufungana magoli kwa kutumia miguu.

Mpesa inatumika zaidi katika nchi yetu kwa kutuma pesa. Unachukua asimu unenda kwenye simu toolkiti yako unangia kwenye mpesa unaweka nambari ya simu na fedha ambazo unataka kutuma kisha unaweka pini na unaeza kuwa umemlipia mtu wako kitu ambacho katika kununuwa liwa.